Ndio ninaweza kushiriki kwa kutembea maeneo hayo yote mawili ziwa na mto nimekuwa katika ziwa Victoria nimewai kutembea huko na nitaarthi nime nita ardhi nimekuwa huko hivo ni maeneo tu mazuri ya burudani wakati mwingini unaweza kutembelea kule kwa kupunga hewa safi kuongelea na kufanya uvuvi wa samaki kule huwa ni mwingi.